Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Mi hupenda kuenda kuona sinema mara moja kwa wiki. Mi huona kila jumamosi kila saa kumi jioni. Ni hufurahia kuona sinema nikiwa na marafiki zangu.

Niambie kuhusu jinsi unavyo sherejekea siku yako ya kuzaliwa. Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kupitia kusherehekea kwa familia na marafiki. Siku ya mwisho kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Nilifurahia sana na pia nililetewa mazawadi aina nyingi. Kati ya zawadi zote zawadi yenye nilipenda sana ilikuwa zawadi ya simu. Simu hiyo ilinifurahisha na nilikuwa nimeitamani kwa muda sana. Siku hiyo tuli ila chapati kwa nyama pia tukaongeza mapochopocho na pia kinywaji kidogo.

Unajistawishi vipi wakati walikizo wakati wa likizo mie hukula starehe na marafiki zangu humu tukicheza pul ni hufurahia likizo yangu sana juu niwa ni hukuwa na likizo kidogo sana. Furaha kubwa kwa likizo hili ni kukuwa na marafiki na pia kuweza kutembelea familia.

Niambie kuhusu vitabu kitabu unachokipenda zaidi. Mie hupenda vitabu za hadithi. Kuna hadithi moja ilikuwa nzuri na yenye mafunzo bora. Ya sungura na mkobe sungura alikuwa na mbio sana na aliona atamshinda kobe. Ila kobe alikuwa mjanja na pia alitembea kuwa polepole mno sungura alijaribu kukimbia mbio yake yote uku akiona sungura hawezi mshinda. Lakini alipofika ukingoni wa kumaliza mchezo huo sungura alilala na kujistarehe uku akisema Kobe hawezi fika wakati uliostahili. Sungura alilala kulala na kobe alifika mwendo wa asteaste na kumaliza mchezo huo. Mchezo huo unanifunza usiwe na haraka wa maisha. Na pia si kila wakati unaona umefanikiwa umefanikiwa.

Unapenda mwanga mkali au mwanga wakati. Mwanga mkali ni mwanga unaweza haribu jicho. Mwanga mkali si nzuri kwa afya ya kila binadamu. Hila muanga ya kati inaweza kuraisishia kuona vizuri na pia kutoumiza macho yake miale hayo yana nguvu zaidi.

Somo gani la sayansi unayoipenda? Somo la sayansi ninayoipenda ni somo la umeme. Mie hupenda kutumia umeme na kila mahali tuendapo umeme iko. Umeme ni kitu nilijifunza nikiwa darasani kwa usayansi na pia ili nifurahisha zaidi. Kujua namna ya kuweza kuitumia.

Unashugulikia kazi za dharura vipi? Mie kazi yangu nikipata kazi ya dharura. Mie huishugulikia manyumbani. Ju kazi yangu ni ya kuchora tatuu. Tatuu huchorwa na kutumia umeme. Kila nikipata mtu anataka kuchorwa na huku hamna pahali pa kuchorwa. Mie humpeleka manyumbani na kumushugulikia.

Mafanikio gani ya binafsi unayoithamini kazini. Mafanikio binafsi ninayoithamini zaidi ni kuwa na wateja wengi. Mimi hupenda kushughulikia mteja wangu vyema ili akirudi asiwe na wasiwasi na pia ni faida kubwa kwangu wakileta marafiki zake.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Mie hupenda tabia ya utu zaidi. Mi hupenda nikimuona mtu mwenzake akisaidia mtu mwenzake. Hio huhakikisha ama huonyesha mtu huyo ana utu na pia hunifurahisha zaidi.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuisafiri dunia hii kwa kupitia ndege. Mie hutamani zaidi kupanda ndege. Na pia hutamani kutembelea nchi zingine kama zile za Marekani.

Niambie kuhusu kumbu kumbu ya utotoni kumbukumbu za utotoni ninazo. Ni kumbu kumbu za zamani sana kuna siku tulikuwa wadogo sana na nilikuwa na rafiki mwenye napenda sana tulifanya kitu cha ajabu shuleni. Kile nindio maana ninapenda kuikumbuka mbaka wa sasa. Tuliweka sherehe shuleni wakati wa jumamosi na tukaifraia na kufunga milango zote huku tukikata kufungulia walimu tukijifraisha kwa kukata keki na kusikiza mziki. Jambo hili lilifanya tuka adhibiwa. Lakini tuli Fraia Siku hiyo.

Malengo gani huna kwa kazi yako. Malengo yenye sina ni kuziweka viti vya wateja za kungoja. Ili waweze kuhudumiwa. Hii ni malengo gani una.

Niambie kuhusu mnyama wako wa kufuga au unayetaka kufuga. Mnyama wangu wa kufuga nampenda mbwa sana. Mnyama huyu ni kama rafiki yangu. Mbwa husaidia kwa kulinda watu usiku na pia ni mnyama mwenye urafiki zaidi. Mbwa huyu nampenda sana na namuita kwa jina lake. Laki ni mbwa mzuri sana na pia mwenye heshima. Laki husaidia usiku kwa kuchunga boma.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana. Chakula ninayo ikula mara mingi mchana. Ni chapati kwa maragwe. Mie upenda kula chapati sana.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku Mie huifanya mara mbili kwa siku. Moja naifanya asubuhi kabla kuenda kazini. Nyingine nalifanya jioni, nikitoka kazini. Zoezi hili ni zoezi kwa jina la 'push ups' 'push-ups' ni zoezi la kutengeneza misuli za mikono.

Shughli yako ya kupendeza ni ipi? Shughli yangu ya kupendeza ni kucheza pool pool ni mchezo unaochezwa na mipira kumi na saba na moja nyeupe na pia huwa na shimo sita. Utumia kijiti kugonga mpira na kuingia kwenye shimo.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu mimi wakati nko na mgogoro na mtu. Mimi huwa mtulivu na kutokurudisha majibu yake. Majibu huleta hasira kwa haraka sana. Pia, nikiona tumeshindwa kabisa mimi hutembelea kituo cha polisi kumripoti ili kitu yoyote kitakachonitokea kiwe juu yake.

Pia kabichi mboga hizi husaidia kwa hali nzuri ya afya na pia huongeza maji mwilini mboga hizi mimi hupenda kulanisha na ugali mimi hu.